Asubui, kinywaji ninachopenda kunywa ni chai ya maziwa. Hunisaidia kuamka vizuri na kunipa nguvu ya kuanza siku. Chai hunifanya nijisike mtulivu na tayari kufanya shughuli za shule au kazi. Wakati mwingine, watu wengine hupendelea kahawa au maji ya uvuguvugu, lakini kwa mimi, chai ya maziwa ni kinywaji bora cha asubuhi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Wakati huo, akili yangu iko makini, nguvu ziko juu na kuna utulivu unaonisaidia kupanga kazi vizuri. Asubuhi hunipa nafasi ya kufikiria kwa makini na kukamilisha majukumu muhimu kwa ufanisi kabla ya mchana kuanza.

Napendelea kusoma habari mtandaoni badala ya kusoma gazeti la karatasi. Habari mtandaoni ni rahisi kupatikana kwa sababu naweza kuzisoma kupitia simu au kompyuta wakati wowote na mahali popote. Pia husasishishwa mara kwa mara. Hivyo hunisaidia kupata taarifa za hivi punde kwa haraka. Ingawa magazeti yana umuhimu wake. Habari mtandaoni hunipa urahisi na kuokoa muda.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni vipindi vya habari. Napenda kuviona kwa sababu hunisaidia kujua kinachoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Habari huniongezea maarifa, unifanya niwe na uwelewa mpana, wa maswala ya kijamii, na pia hunisaidia kushiriki mijadala kwa ujasiri. Kwa hivyo, vipindi vya habari vina umuhimu mkubwa kwangu.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na uwelewa Wasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao kabla kutoa msaada Nina hakikisha na wajibu kwa lugha nzuri na kwa wakati unaofaa Pia najitahidi kutatua changamoto zao kwa uaminivu na kitaalam, Kwa sababu kuridhika kwa mteja ni muhimu katika kujenga usiano mzuri wakudumu.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali hunishibisha kwa muda mrefu na hunipa nguvu ya kufanya shughuli za siku nzima. Pia ni chakula cha asili kinachopendwa na watu wengi. Hasa kinapoliwa pamoja na mboga au nyama. Ingawa wali ni mzuri. Ugali ndiyo chaguo langu kuu kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiba na nina nguvu.

Napenda kutembea kwenye bustani au maeneo yenye mandhari nzuri Hapo naweza kuona miti, maua na wanyama wadogo Jambo linalonifanya nijisikie mtulivu na furaha kutembea kwenye maeneo haya pia kunanisaidia kupumzika kiakili na kuondoa mkazo wa kila siku. Hivyo sio tu kuwa na afya njema bali pia kupata furaha na amani ya ndani.